Mimi hutumia programu mingi asaza kisasa programu za kompyuta na pia mimi hutumia programu katika kufanya kazi ya kila siku. Pia mimi nikona programu za mazoezi ya kila siku, nikona programu za kuenda kanisa, nikona programu za kujifunza kucheza ngoma.

Ndiyo, mimi hupenda kukimbia wakati nafanya mazoezi, mimi hupenda kukimbia masaa ya jioni wakati ambapo nafanya mazoezi ya kila siku. Mimi hukimbia kwa kasi sana ili kutitimua misuli. Napia mimi nishawei, nishawahi husika katika mahusiano ya kukimbia nikiwa katika kidato cha pili. Napia mimi nipenzi wa kukimbia ata sasa kwenye chuo kiuu mimi hucheza katika mchezo ya kukimbia.

Mimi husherekea sikukuu kuenda kuburudika na marafiki zangu, familia yangu, majamaa zangu. Kwa hivyo, mimi wakati wa sherehe na sikukuu mimi hupiga sherehe na mandugu zangu. Na pia, kando na kupiga sherehe, tunakuwa na mazungumzo ya kifamilia, mazungumzo ya kibeshte. Na pia, tunaweza kuenda. Maeneo mengine ya kuburudika, maeneo mengine ya burudani kama vile bichi, kucheza michezo tofauti tofauti. Ndiyo.

Sera ya kampuni ambayo naiona muimu ni sera ya kutunza siri za kampuni. Hiyo ni sera ambayo ni mzuri sana kwa sababu usaidia katika kuimarisha mienendo ya wafanyi kazi tofauti tofauti katika kazi. Kwa hivyo sera hiyo ambayo inawazuia wafanyi kazi kuenda kutoa siri za kampuni na shuguli ambazo inaendelea kwa kampuni usaidia sana. Aswa kama kampuni imejitolea kufanya kazi kwa uweledi mkubwa kwa hivo kwa kuifadhi zile siri kampuni yenyewe inaeza fanya mambo mengi, mambo makubwa na mambo ambayo yanaeza kuwafaidi jamii kwa njia moja au nyingine.

Ndiyo natumia mfumo huo katika kueka passwerdi hasa kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye simu yangu, napendelea kutumia nyayo za vidole kueka usalama. Kwa hivo mimi upendelea sana kutumia mfumo huo katika simu yangu katika kompyuta yangu zote natumia mfumo wa vidole kama mfumo wa usalama.

Mafunzo ya kutumia teknolojia endelefu katika kutatua mambo, hasaa mambo ya kisasa. Hasa wakati teknolojia inaimarika, nimejifunza kwenye kazi jinsi ya kutumia kompyuta. Jinsi unaezatumia kompyuta kutafuta hela, naezatumia kompyuta kutoa mafunzo, naezatumia kompyuta kuwasiliana, naezatumia kompyuta kusomesha, na mambo mengi ambayo unaezafanya kwenye kompyuta.

Mimi ninapofurahia hupenda kukaa kusikiza. Tu kama vile wimbo mtulivu. Pia napenda kucheza nikiwa na furaha naweza ita wenzangu naweza ita. Wadogo wezangu na pia wakubwa wangu nawaambia tucheze ili. Kugawa ile furana nao kwa hivyo naweza waita tu. Tufanye mambo ya kuburudisha. Tujiburudishe tucheze michezo. Tupigiane gumzo, tupeane. Habari tofauti tofauti. Na pia tunaeza tembea maeneo tofauti tofauti. Naezaenda shambani. Pia tunaezaenda kuangalia miti. Naeza enda kutazama maua kwenye bustani uko nyumbani. Nikiwa na furaha mimi hufanya mambo mingi.

Nimewahi jaribu chakula cha pizza ama pasta. Kwa hivyo nime nakipenda chakula icho. Chakula chenyewe ni kitamu. Chakula chenyewe kina nukia vizuri. Kina madini sahihi. Chakula chenyewe kina ladha nzuri. Kwa hivyo mimi nakipendelea chakula. Nimekikula sana chakula cha pizza na pia pasta.

Mimi hukunywa maji kwa muda mwingi sana. Kwa hivyo mimi ni mpenzi wa kunywa maji mengi. Kwa hivyo kwa siku naweza kunywa maji kama mara kama kumi hivi hadi mara kuminatano. Mimi hupenda kuyatumia maji hadi wakati usiku mimi huyanywa maji kwa wingi. Kwa hivyo kutoka asubuhi naweza kuyanywa maji kama vile vikombe kuminatano kwa siku.

La hasha, sithani naweza kwa jinzi ninavyoipenda teknolojia, lazima nikue naifanya kila siku. Lazima nikuwe naingia kwenye kompyuta yangu natazama nini kinachoendelea nafanya programu mbili naandika programu mbili tatu. Kwa hivo, sithani naweza kaa siku moja bila teknolojia.

Mimi husasisha vifaa vyangu hasa baada ya miezi mitatu. Ama pia nawezakaa miezi sita ili nivisasishe. Inalingana na jinsi vilivyo. Kama vinahitaji ubora zaidi naweza visasisha kwa haraka. Na pia kama viko katika kiwango saii. Pia naweza kaa sana bila kuzisasisha. Kwa hivo mi naweza kuchukua muda kuzisazisha. Vyombo vyangu, vifaa vyangu.

Ndio kwa muda mwingine naweza vaa ama kwa muda mwingine pia nikose kuvaa Kinyasa nikienda kwenye maeneo kama vile shuleni, kama vile kwenye kazi na vaa sa. Na pia nikienda maeneo kama vile mikutano naweza piga saa yangu vizuri kwenye mkono wangu. Ili nitokeze kwa hivo mimi navaa saa kwenye maeneo tofauti tofauti ya kazi.

Mimi hupenda kuamka asubuhi na mapema, lakini kwa kulala mimi hulala, mimi silali mapema, mimi natekeleza mambo mengi usiku, kwa hivyo sina muda mwingi wa kulala. Ngali mimi ni mpenzi wa kuamka asubuhi na mapema, pia mimi si mpenzi wa kulala mapema, mtu ambaye nakaa hadi muda wa majioni, hadi muda usiku kabisa, usiku. Usiku wa manane pia naweza kuwa bado sijalala.

Ndiyo, mimi naitumia teknolojia ya sauti teknolojia ya sauti, kufanya mambo kadhaa kadhaa, na vile kufanya shughuli na kazi za kwenye mitandao, pia vile kuwasaidia waja wengi katika kutekeleza kazi zao, pia naifanya katika shule kwa sababu pia iko kwenye masomo. Kwa hivyo pia naifanya kwenye chuo kikuu kama somo la kozi yangu, kama somo la kiteknolojia.

Wakati umeme unapokatika, mimi nafanya kazi kama vile kusoma. Naweza chukua vitabu, nipitie pitie kazi ambazo, walimu, walituachia, tutekeleze. Pia naweza sikiza ngoma, naweza sikiza ngoma kwenye simu yangu, kwenye kijiredio changu kidogo ambacho hakitumii umeme.

Kabla ya kulala, mimi hufanya mambo kadhaa kama vile jambo la muhimu sana. Lazima nipige mswaki meno. Lazima nioge pia. Pia lazima nizime simu yangu. Nizime network. Ili niizime ikae bila network. Pia jambo la mwisho kabisa naomba kabla nilale.

Sherehe ambayo ninaudhuria na mabeste zangu, marafiki zangu, sherehe ambayo nikona wenzangu, sherehe ambayo nikona jamaa zangu, sherehe ambayo itokuwa na mziki, ambayo si mkubwa mziki wa kiwango chaka kawaida. Sherehe ambayo ina watu ambayo wametulia. Sherehe ambayo ina vuma. Sherehe ambayo ina zogo. Sherehe ambayo imetulia. Sherehe ambayo kutaibuka vita. Sherehe ambayo kila mtu anashughlika nashughuli tofauti tofauti. Sherehe ambayo mii na jamaa wangu tutajiburudisha tutacheka, tutafurahiya na pia tutafurahiya eneo lenyewe tutafurahiya mazingira enyewe na pia tutabambika na sherehe enyewe.

Mimi ni mpenzi wa sinema kwa hivyo mimi huenda sinema wakati ni na muda ambao sitekelezi jambo lolote. Kama vile wikendi naweza enda jumamosi, jumapili wakati wa jioni. Pia naweza enda siu katikati ya wiki kama vile ijumaa alamisi. Kama sina jambo la kufanya nimeboeka nataka kujiburudisha mimi huenda kuzitazama sinema.

Mimi niwe na kipawa cha kukimbia. Mimi nimukimbiaji. Mimi ni mwanariyadha. Mungu mwanariyadha ambayo anakimbia kwa mbio za mbio fupi. Naweza kimbia mbio za mita miamoja, mbio za mita miambili na mbio za mita mianne. Kwa hivo mimi ni mwanariyadha.

Ndiyo, hadi wakati unapo zungumza, mimi naishi pwani, nasomea pwani, nafanya shughuli za kazi pwani, na nimeishi pwani kwa muda wa miaka kama sita hivyo, kwa hivyo mimi napenda, si kuenda pekee yake, kuishi pwani, pia.

Mimi huipenda rangi nyekundu. Rangi hiyo mimi huiona mahali kwingi kama vile maua kama vile waridi. Yana rangi nyekundu ambayo inapendeza sana. Rangi hiyo pia iko kwenye nguo. Kadha wa kadha mavazi. Pia iko kwenye. Rangi ambazo napawa kwenye maeneo tofauti tofauti kama vile majengo ya kifahari. Kwa hivyo mimi ni mpenzi wa rangi nyekundu.